Hapana, mimi binafsi sifanyi yoga kimwili, lakini naifahamu na naipenda kama wazo. Yoga ni nzuri sana. Husaidia kupunguza msongo wa mawazo. Kuongeza unyumbufu wa mwili na kuleta utulivu wa akili.

Ndio, napenda kusoma maoni mtandaoni, yanasaidia kuelewa mtazamo tofauti, kujifunza kutokana na uzoefu wa wengine, na wakati mwingine kunifanya nicheke au nifikirie zaidi lakini pia napenda kuchagua, si maoni yote ni ya kujenga. Natafuta yale yenye heshima, hoja nzuri na maarifa.

Nafanya mazoea karibu kila siku lakini kwa upande wa mawazo na ushauri wa watu wengi. Hunufaika mazoezi mara tatu au tano kwa wiki, hata dakika ishirini au thelathini za kutembea, kukimbia kidogo au mazoezi ya kunyoosha husaidia. Kilicho muhimu zaidi ni kudumisha ratiba. Si kufanya sana siku moja.